Mimi huwa nashughulikia muda wangu vizuri sana kazini. Mimi huwa nafanya kazi mpaka yenye nilikuwa nimeshapewa inaisha. Sio kwenda kurandaranda hapa na pale. Na lazima nifanye kazi vizuri sana. Ndio hiyo kazi ionekane na kila mtu. Hata mimi mwenyewe nikitazama nyuma. Nitaona kuna kazi nimeshinda kufanya na hakuna muda nimepoteza. Na hiyo kazi itakua ya muhimu sana na itakua ya faida baadaye. Kila mtu atapendezwa na kazi yangu. Kila mtu ataona kweli mimi nimeshugulikia muda wangu vizuri kazini. Sio mambo ya kupoteza wakati hapa na pale ama kwenda nikiongea hapa na pale kuketi hapana. Lazima nimalize kazi yangu kwanza. Ndiyo hapo baadaye naweza pumzika nikijua kazi yangu imetimia na imeenda vile ilikuwa imepangwa na mwenye kuni.

Mimi kwangu huwa natumia simu maranyingi sana sana, sababu simu sikuhizi imekuwa ni kama muangaza wa kuangazia kila mtu. Sio kama zamani tulikuwa gizani, haungejua kitu haraka, lakini siku hizi unajua mambo yanayotokea haraka. Simu ni kifaa kizuri sana, imekuja kutufungua macho, na kwangu naipenda sana. Mimi programu enye naipenda sana ni hii soko mtandaoni sababu unaezapata vitu mzuri ambaye nauzwa kwa mtandao kama vile mifugo na mimea ingine inaezakuwa itakusaidia. Simu yangu ya kwanza ilukua Huwawei, enye ilianguka kwa maji ikaharibika kabisa, lakini baadae nikajitahidi nikanunua simu ingine ambayo ni simu nzuri sana huwa inanisaidia na iko na vitu ya hali ya njuu kuliko hiyo simu ya zamani. Naipenda sana sababu hiyo simu imenisaidia sana, sana sana kufanya biashara na mambo mengine yanaeza nipatia fedha na inaniinua kimaisha. Ni hakuna wakati mzuri wakuzima simu, simu inafaa iwe inafanya kazi kila wakati kila saa, kila siku sababu simu inaeza ata okoa maisha yako. Unaeza kuwa umezima simu, watu anjamii wakukose na uwe ulikuwa hatarini, hapo hautawesa kusaindika kamwe. Kwa hivo ni simu ni nzuri ikawe iwe inafanya kazi wakati wote ndiyo iweze kukusaidia na iwe unaweza kuongea na jamii yako kujuliana hali na ukijua vile wako na wajue vile uko. Iyo itakua maisha mazuri watafurahia na wewe utafurahia ukijua kila kitu iko shwari.

Rangi yangu ya kupendeza yenye naipenda zaidi kuliko zingine zozote zile ni rangi ya kijani kibichi. Kijani kibichi ni rangi ambayo huwa inanipendeza. Hata nguo zangu nyingi ama vifaa vya nyumba. Vyote ni vya rangi ya kijani kibichi. Sababu naona hiyo ni rangi ya mimea yetu. Yambayo inatutoshelesha kwa vyakula. Na sio ivo tu, hiyo ni rangi ya bendera ya nchi yetu. Ndiyo maana naipenda sana hiyo rangi. Rangi hiyo nilipenda nikiwa mtoto mchanga. Na hiyo macho yangu huwa inapendezwa na hiyo rangi sana sana. Hata nikienda mahali nikute hakuna kifaa ama kitu cha hiyo rangi. Sionangi kama niko mahali pazuri. Lakini nikipata hiyo rangi imejaa, huwa inapendeza sana na ninaipenda sana, hapo sasa nitakuwa na raha na nitakaa hapo la mstarehe.

Ndio, mimi nimewahi tembelea siwa moja, siwa linalo hitua siwa Victoria. Siwa Victoria iko mpakani wa Kenya na Uganda, ambayo ni siwa kubwa sana. Imejaa wavuvi wengi sana, hapakule wakitafuta samaki. Lakini saa nane, huwa inakaa kama inatoa moto sababu ya ngurumo na radi zinazopita ndani yake. Mpaka saa ingine kunakuwa na uwoga sana, unaona kama itawaka moto. Siwa Victoria nimewai kuitembelea na ni mewai kutembea huko kabisa na nikaingia ndani.

Ili kupumzika vizuri baada ya kazi na siku ndefu huwa kabisa kwanza huwa natafuta maji moto. Hiyo maji moto itanisaidia nikioga misuli yangu itapumzika kidogo. Halafu baadaye nitajipatia chakula changu cha jioni na nikipata chakula changu cha jioni. Lazima niende sebuleni nipate kutazama kidogo runinga yangu niweze kujua yaliyojiri siku nzima baadaye nitapata maji moto nikunywe kidogo halafu niende kwa kitanda nifinyefinye miguu yangu mgongo nifanye mazoezi kidogo ili niweze kupumzika vizuri Hapo baadaye ni kuingia kwa kitanda na kulala ili nipumzike vizuri zaidi.

Mimi uwa nafanya masoesi mara moja kwa wiki. Mimi sipendi masoesi sana. Labda ile ya kutembea ama kukimbia pore pore. Sababu mimi na kuanga na shida ya kifua. Kwa hivo nikikimbia sana ama nifanya masoesi yoyote saana. Uwa naumwa na kifua na kichwa uwa inauma sana. Dio naenda pore pore ni kisoea kwa masoesi. Sababu mimi sikuwa napenda masoesi samani. Lakini sikuisi uwa naifanya maramoja maramoja mbaka ni soe, Hili niweze kufanya masoesi ya kutosha ya mwiri, sababu wakati nimefanya masoesi mweri wangu unakua sawa kabisa, Hata ndamu nasikia ikitembea vizuri sana, Lakini huwa moyo unadunda dunda sana kuliko kuliko pire inatakikana, Kwa hivyo mi sifanyi masoesi saana.

Ile tabia naipenda zaidi kwa wengine ni kuwa na nidhamu. Na tena kuwa na maongeoi wa mazuri yenye kupendeza wengine. Sio kukaa ukifitini wengine na kuwa na vita. Kuwa na nidhamu kila wakati ndiyo watu wote wawe wanakupenda. Tabia iliopendeza kwa wengine. Kila mtu atakupenda, atakutamani na atapenda kuwa rafiki yako.

Ndiyo, mimi napenda kutembea msituni sana. Sababu msituni kuna mazuri kama vile hewa nzuri, ile inayoletwa na miti ambayo imepandwa huko mstuni. Napenda kutembea huko sababu pata napenda kuona wanyama kama vile nyani. Nyani ni wanyama wazuri sana. Huwa wanacheza kwa miti na utatamani kuwaona kila wakati. Uko msituni kuna mito mizuri kuna maji matamu. Utaketi huko ukunywe maji na kuna uwanja mzuri. Unaeza enda huko ulale, upumzike, mkiwa na marafiki wako. Muwe mko na vitu ya kukula, mnakulia hapo, mnafurahi na ni vizuri kutembea msituni. Napenda kutembea msituni sana.